Supu ni chakula kilicho na majimaji kidogo au kio kinachopikwa kutoka kwenye mchanganyiko wa viungo mbalimbali kama mboga, nyama, samaki na nafaka. Mara nyingine kikiwa na viungo vya kuongeza latha kama chumvi na viungo vingine. Supu inaweza kuliwa kama kinywaji au sehemu ya mlo wa hasili chakula cha mchana au jioni.

Zamani neno linalotumika kueleza kipindi kilichopita, yani mambo yaliotokea awali na wakati uliopita. Linahusiana na muda wa historia kumbukumbu na hali ambazo hazipo tena sasa. Neno hili linaonyesha tofauti kati ya sasa na wakati uliopita na mara nyingi utumika kueleza matukio ya desturi au hali ya sa kale.

Ripoti nyaraka taarifa au mabandiko yanayotoa maelezo ya kina kuhusu jambo fulani tukio awali mara nyingine kwa mathumuni ya kufahamasisha kuchambua au kutoa mstari kwa watu wengine. Ripoti inaweza kuwa kibinafsi kikazi ya shule au vyombo vya habari na husaidia kufikisha taarifa kwa uwazi na mpangilio.

Usiku nikipindi cha ambazo jua lipochini ya upeo wa ardhi mara nyingi huanzia jioni hadi alfajithi wakati mwanga wa hasili ni mdogo na haupo kabisa usiku ni muda wa mapumziko usingizi tafadhari au shuguli zingine zinazofa wakati mwanga wajua haupo neno hili linahusiana na mazunguzo wa siku na usiku na mara nyingine linatumika kweleza muda wa mapumziko na shuguli za usiku.

Tazama ni kitenzi kinachotumika kuonyesha kitendo cha kuangalia au kuzingatia jambo kwa makini kwa hisia za kuona kuzingatia na kuchunguza kwa makini neno hili linaonyesha hamu ya kuona kuelewa na kufuatilia kitu fulani kwa makini na mara nyingi hutumika katika mazunguzo maagizo na muongozo.

Hapana ni kitenzi kinachotumika kueleza kutokubali kukanusha au kutoa jibu hasi kwa swali ombi au pendekezo neno hili linatumika kama jibu la kuthahiri kwa swali la ndiyo na mara nyingi linahusiana na kukataa au kuonyesha kuto ridhika.

Mkahawa ni sehemu ya biashara inayotua chakula na vinywaji kwa wateja mara nyingi kwa malipo ambawo watu huenda kula na kunywa ndani ya eneo linapangwa kwa ajili hiyo. Mkahawa unaweza kuwa na aina mbalimbali kutoka kwa kifahari wenye menyo au kitaaluma ali kwa kawaida wanaotoa chakula cha haraka. Ni sehemu muhimu kati ya maisha ya kijamii kiuchumi kwani huchangia biashara ajira na urahisi wa kupata huduma za chakula.

Changamoto nitatizo hali ngumu au kizuizi kinacho wakabili watu jamii au tasisi ya ambacho kinaitaji juhudi, mipango au mbinu maalumu ili kukitatua au kukikabili kwa mafanikio. Neno hili linaashiria kikwazo au jaribio linaopatikana katika maisha ya kila siku, kazi, elimu au maendeleo ya kijamii.

Timu ni kikundi cha watu waliounganishwa kwa madhumuni ya kufanikisha kazi, miradi, shughuli fulani, ambapo kila moja huchangia maarifa, ujuzi na nguvu zake ili kufanikisha malengo ya pamoja. Neno hili linaweza kutumika katika michezo, katika kazi au miradi ya kijamii na kijamii na linaonyesha ushirikiano na mshikamano wa pamoja.

Huduma ni kitendo kazi au msaada unaotolewa kwa watu kikundi au jamii ili kukidhi mahitaji kutatua tatizo na kurahisisha maisha yao. Mara nyingi bila kutoa bizaha za kimwili bali kwa msaada wa ujuzi usaidizi na rasilimali nyingine. Huduma inaeza kutolewa na mtu binafsi shirika serikali au taasisi binafsi.

Tutaonana baadaye ni usemi unaotumika kuashiria kwamba watu wawili wa zaidi watarajiwa kukutana tena karibu siku, muda au hafla fulani ijayo. Usemi huu ni njia ya mawasiliano ya adabu na ya kijamii kuashiria kuachana kwa muda huku tukikabiliana na matumaini ya kuonana tena.

Deluji ni umbile lamaji lilokuwa chumvi au baridi sana adi kwa chembe, chembe ndogo za barafu, zinazoangukia kutoka angani, mara nyingi ujitokeza wakati wa msimu wa baridi. Deluji ni sehemu ya mzunguko wa hali ya hewa na mara nyingi utokea katika maeneo ya yenye baridi, kali au msimu wa baridi.

Joto kidogo ni usemi unaotumika kueleza hali ya hewa au anga ambapo kuna joto la wastani kidogo. Si baridi sana si moto sana mara nyingi linafaa kwa mtu kuishi au kufanya shughuli za kila siku bila usumbufu mkubwa wa hali ya hewa. Usemi huu hutumika kueleza kiwango cha joto kinachokaribiana na hali ya kawaida au wastani wa hewa.

Nyumba ni jengo au makazi iliyojengwa kwa madhumuni ya makazi ya binadamu ambapo familia ya hao watu wanaishi kuteleza kupumzika na kufanya shughuli zao za kila siku. Neno hili linaeza pia kutumika kwa majengo yasio ya makazi kama ofisi, shule au maduka lakini mara nyingi linaashiria makazi ya familia au mtu binafsi.

Neno hili linatumika kuomba msamaha au kuonyesha kutoridhika kwa kitendo fulani kilicho sababisha usumbufu makosa kuumiza hisia za mtu mwingine neno hili linaashiria heshima adabu au uwajibikaji wa matendo yake au hutumika pia kama njia kuanzisha mazunguzo kwa heshima au kueleza kuomba radhi.

Kawahia ni rangi inayokaribiana na mchanganyiko wa rangi ya nywele au mchanga yenye mchanganyiko wa rangi ya kahawa au nyekundu na hudhurungi. Mara nyingi inapotumika kueleza rangi ya kitu au kitu hai. Rangi ya kawahia ni asili na mara nyingi huonekana kwenye mimea samahani ngozi vitu vya mazao kama kahawa.

Ndogo nikielezo kinachoashiria kitu, mtu au kipimo kilicho kidogo kwa ukubwa, kiwango au kipengele fulani ikilinganishwa na kitu kingine cha kawaida au cha kawaida kutarajiwa. Neno hili linaweza kutumika kueleza ukubwa wa vitu idadi nguvu au hata umri.

Faili nikikundi ya chanyaraka tarifa hawa hata zilizopangwa na kuifadhiwa kwa utaratibu fulani ili ziweze kupatikana kwa uraisi wakati zinapuhitajika. Faili inaweza kuwa ya karatasi au ya kieletroniki kwenye kompyota au mfumo wa digitali. Neno hili linahusiana sana na kazi za ofisi, elimu, biashara na utunzaji wa tarifa muhimu.

Interneti ni mtandao mkubwa wa kompyuta dunia ni kote unaunganisha watu, mashirika, taasisi mbalimbali kwa ajili ya kubadilishana taarifa mawasiliano, elimu, biashara na burudani. Ni mfumo wa kidigitali unawezesha watu kupata, kushirikisha na kuhamisha taarifa kwa urahisi kupita kompita, simu au vifaa vingine vinaweweza kuunganisha mtandao.

Mradi ni mpango wao kazi maalumu uliopango kwa utaratibu hili kufanikisha lengo fulani mara nyingi ikihusisha rasimari munda hatuwa utekerezaji. Mradi unaweza kuwa kielimu, kibiashara, kijamiyo, kifamilia na utolewa kwa madhumuni ya kufanikisha matokeo ya liopangwa.

Teksi ni gari linalotumika kutoa huduma ya usafirishaji wa watu kutoka sehemu moja kuenda nyingine kwa malipo fulani. Teksi hutumika sana mijini na katika maeneo yenye shughuli nyingi na inaweza kuwa gari ndogo gari kubwa au hata gari la mashini za umeme kulingana na mahitaji ya usafirishaji.

Ubora ni hali kiwango au sifa ya kitu kazi au mtu inayo onyesha kuwa bora zaidi ikilinganishwa na wengine kwa dhamani wezo au star yake. Neno hili linausiana na kiwango cha juu cha ubora wa mali, huduma, tabia au matokeo na mara nyingi hutumika kutumbulisha kile kinachofa chenye dhamani au cha kipeke.

Mbaya ni kielezo kinachoashiria kitu hali au mtendo yasiyofaa yenye madhara yanayokosea ubora, mema au sahihi unaotarajiwa. Neno hili ninaweza kutumika kueleza tabia, matokeo, hali ya hewa, afya au matukiwa ambayo si mazuri na yanaweza kusababisha shida.

Tovitu ni ukursa au mchakato wa kidigitali unaopatikana kwenye interneti na unatoa taarifa, huduma, bidhaa na burudani kwenye watumiaji wake Tovitu inaweza kuwa ya shule, biashara, shirika, serikali au mtu binafsi inayotumika kwa mawasiliano, elimu, tangazo au huduma mbalimbali za kidigitali.

Jana ni kipengele kinachotumika kueleza siku iliyopita kabla ya leo. Neno hili hutumika katika mktatha wa muda ili kueleza matukio hafla au shughuli ambazo zilitokea siku moja iliyopita.

Mafanikio ni matokeo chanya au kufanikisha malengo fulani yaliyopangwa yanayojumuisha jitihada, maarifa na ustadi wa mtu au kikundi. Neno hili linaonyesha kuwa jambo fulani limefanywa kwa ufanisi na limezaa matokeo yanayokubalika na yanayohimiza. Mafanikio yanaweza kuwa ya kielimu, kibiashara, kijamii au ya kibinafsi.

Jitunze ni kielezo kinachotumika kuonya au kushauri mtu kwa makini na mwenye kujali afya yake, usalama wake au hali yake ya maisha ili kuepuka hatari, mandhari au matatizo, neno hili linahusiana na kujali hali ya kibinafsi au kuepuka matatizo yanaoweza kutokea.

Skrini ni sehemu ya kifaa cha kiteknoniki au kompyuta inayotumika kuonyesha picha, maandiko, video au taarifa nyingine za kidijitali. Skrini ni sehemu muhimu ya vifaa kama kompyuta, simu ya mkono, televisheni au kamera kwani inawezesha watumiaji kuona na kuingiliana na maudhui.

Nyama ni tukio la nyama ya wanyama ama sehemu ya mwili ya wanyama inayotumika kama chakula kwa binadamu. Nyama inaweza kuwa ya mifugo kama ngombe, mbuzi, kondoku, au samaki na inaweza kupikwa kwa njia mbadimbali kama kuchemshwa, kukaanga, kuoka au kuchomwa.

Maktaba ni makubaliano rasmi kati ya pande mbili au zaidi ambapo kila upande unakubaliana majukumu haki na masharti fulani kwa mujibu wa sheria maabadili makubaliano ya pamoja. Maktaba unaweza kuwa wa mwandishi, wa mdomo, wa kutumika katika biashara, kazi, elimu, au maswala ya kijamii. Ili kuhakikisha kila upande unatekeleza wajibu wake kwa uwajibikaji.

Mama ni mwanamke ambaye amezaliwa au kumlea mtoto na ambaye mara nyingi hupokea heshima na upendo wa familia kutokana na jukumu lake la malezi, utunzaji na upendo. Neno hili linahusiana na familia, malezi na uhusiano wa kifamilia na mara nyingi hutumika kwa heshima katika jamii nyingi.

Nywele nikituo cha ncha nyembamba zinazokuwa kutoka kwenye ngozi ya kichwa au sehemu nyingine za mwili wa binadamu au wanyama kinachohusiana na urembo afya na mara nyingine utambulisho wakijamii na kiasili. Nywele huchukua rangi urefu na aina tofoti kulingana na uridhi wakiumbe na mazingira.

Sikiliza ni kitendo cha makini kusikiza sauti maelezo au taarifa kutoka kwa mtu mwingine redio muziki au chombo kingine cha sauti kwa lengo la kuelewa kujifunza na kufuata maelekezo neno hili linatumiwa mara nyingi katika mazungumzo ya kila siku elimu na mafunzo hili kuonyesha umuhimu wa kuzingatia maelezo ya wengine.

Juu ni neno linalotumika kueleza sehemu au nafasi ya kiwango kilicho juu ya kitu kingine au hali ya kua juu zaidi kwa mwonekano daraja au kiwango. Ni neno linaloonyesha mwelekeo wa nafasi au kielezo cha kiwango na hutumika katika mazungumzo mamaandiko au kueleza nafasi ya vitu au watu.

Mauzo ni tendo au mchakato wa kuuza bidhaa, huduma au mali kwa wateja kwa malipo fulani ambapo mpangilio huu unalenga kupata faida au kurahisisha upatikanaji wa bidhaa au huduma kwa wananchi. Neno hili linahusiana sana na biashara, uchumi au shughuli za kifedha.

Pakuwa ni kitendo cha kuhamisha faili programu au data kutoka kwenye intaneti, kompyuta nyingine au chombo cha kuhifadhi dijitali kwenda kwenye kifaa cha mtu binafsi kama simu, kompyuta au kingaji ili kifanyike matumizi yake. Neno hili linahusiana sana na teknolojia, mawasiliano au utunzaji wa taarifa za kidijitali.

Hati ni nyaraka au karatasi rasmi inayotumika kuthibitisha kuarifu au kutoa ushahidi wa jambo fulani Mara nyingi ikizingatua kisheria, kifedha au kiutawala Hati hii inaweza kuwa nyaraka ya kibinafsi, ya kibiashara au ya serikali inayotumika katika maisha ya kila siku ili kudumisha utaratibu na uthibitisho wa makubaliano mali au taarifa.

Ofisi ni sehemu au jengo lilowekwa rasmi ambapo watu hufanya kazi ya kutawala, kibiashara au huduma mbalimbali kwa lengo ya kusimamia shughuli za kishirika, kampuni au taasisi. Ofisi ni muhimu katika maisha ya kisasa kwani hutoa nafasi ya kupanga kazi, kufadhi nyaraka na kutoa huduma kwa wanainchi au wateja.

Polepole ni usemi unaotumika kueleza kitendocha kufanya jambo kwa utulivu kwa tahadhari kwa taratibu au kwa kiwango cha taratibu badala ya haraka au kwa msongano. Usemi huo utumika pia kuonyesha heshima uvumulivu na kuonya mtu kufanya jambo kwa uangarifu.

Sukari ni kikaboni cha ladha tamu kinachopatikana asili kutoka kwenye mimea kama vile mivuwa au bit au kutengenezwa kiufundi ambacho hutumika kama kiarushi cha chakula vinywaji au baadhi ya bidhaa za keki mikate au mapishi mbali mbali. Sukari ni sehemu muhimu ya lishe na burudani lakini pia inapaswa kukuliwa kwa kiasi kinachofaa ili kuepuka matatizo ya kiafya.

Neno sasa katika kiswahili linamaanisha wakati. Linaonyesha wakati wa sasa yaani kitu kinatokea au kinapaswa kutokea katika kipindi hiki cha sasa.

Fedha maana yake nyingine ni pesa. Fedha ni kitu kinachotumika kama kifaa cha malipo katika biashara, ununuzi na shughuli nyingine za kiuchumi. Hii inaweza kuwa kama sarafu, noti au hata pesa za kielektroniki kama vile malipo ya simu.

Neno oktoba linaashiria mwezi wa kumi wa kalenda ni mojawapo ya miezi kumi na mbili ya mwaka na mara nyingi utambulika kwa hali ya hewa na shughuli maalumu kulingana na nchi au tamaduni.

Maziwa nikioo cha rangi nyeupe kinachotokana na mfuko wa matiti ya wanyama kama ngombe, mbuzi au pia mimea kama soya. Maziwa ni chakula muhimu kwa binadamu hasaa watoto kwa sababu yanatoa virutubisho muhimu kama kalsiamu, protini au vitamini.

Wafu ni maali au tendo la kuoga ili kusafisha mwili.

Pia linaonyesha kitu ambacho hakijawai kutumika au kwaonekana wali linaweza kutumika kwa vitu habari au hali mpya.

Neno september ni mwezi wa tisa wa mwaka kwenye kalenda ni mwezi unaofuata agosti kuangukia kabla ya oktoba.

Neno unaweza linatoka na kitenzi kuweza ambalo linamanisha kuwa ni uwezo wa kufanya kitu fulani kwa maneno mengine unaweza linapotumika linashilia kuwa mtu anaye uwezo nafasi au ruhusa ya kufanya jambo fulani kwa mfano unaposema unaweza kusaidia unamanisha kuwa unauliza kama mtu uyo anauwezo au nafasi ya kusaidia hivyo unaweza neno linalotumika kuonyesha uwezo wa kitendo au kipengele cha hiyari cha mtu na mara nyingi linahusiana na hali ya kufanya jambo kwa hiyari au kwa uwezo uliopo.

Neno litisa linatumiwa kuonyesha idadi ya vitu, watu, na viwango kwa mfano, mtu anaweza kusema nina vitabu tisa akimaanisha kwamba ana vitabu tisa vyote kwa ujumla. Vivyo hivyo, unaweza kusema kuna watoto tisa darasani ambapo, neno tisa linaonyesha idadi halisi ya watu waliopo. Neno hili ni muhimu katika kuhesabu kueleza kiasi cha kitu katika maisha ya kila siku. Iwe ni watu, vitu, au matukio. Matumizi yake ni rahisi na yanatumika kwa urahisi kwa yeyote anayejua nambari za kiswahili.

Neno sakinisha linatokana na kitenzi kutikisika au kusababisha utulivu lakini linapotumika kama sanikisha. Hii ni agizo au ombi linalotumika kuomba mtu au kitu kuondoa wasiwasi hasira au msisimko.

Kushoto linatumiwa kueleza mwelekeo upande au mwelekeo wa kitu kilicho upande wa kushoto wa mtu au kitu kingine.

Nimeonja ni neno la kiswahili linalotumiwa kuonyesha idadi ya kitu kimoja tu au kitu kimoja kati ya vitu vingine. Ni neno la msingi katika kuhesabu na kueleza kipimo cha kiasi.

Neno kijani linatumika kueleza rangi ya vitu vinavyoonekana kuwa kama rangi ya majani, miti au mimea. Kijani ni rangi inayohusiana mara nyingi na asili, ukuaji na afya.

Nyuma linatumika kueleza nafasi mwelekeo au upande wa kitu kilicho nyuma ya kitu kingine. Pia linaeza kuashiria mwisho wa mstari wa kitu au kutokuepo mbele.

Shati ni aina ya nguo inayovaliwa juu ya mwili kawaida kwenye kifua na mikono na inaweza kuwa na mikono mirefu au fupi na ina mabuto au bila na utumika kama sehemu ya mavazi ya kila siku au ya rasmi.

Hakuna shida kinatumika kuonyesha kwamba jambo fulani halina tatizo kuwa mtu hajali au kumtuliza mwingine kuwa hali iko sawa. Ni usemi wa kawaida katika mawasiliano ya kila siku.

Jumamosi ni siku ya sita katika juma, na uwashiria mwisho wa kazi nyingi za kawaida za wiki, mara nyingi ikihusiana na mapumziko au shughuli za kifamilia.

Programu ni neno muhimu katika maisha ya kila siku kwa sababu inasaidia kupanga kuratibu na kutekeleza kazi au shuguli kwa mpangilio unaofaa ama katika kiteknolojia au maisha ya kila siku.

Asante sana kinatumika kueleza shukrani kwa mtu kwa jambo fulani lilofanywa hasa pale ambapo shukrani hizo ni kubwa au za dhati zaidi kuliko asante tu.

Neno mchana linatumika kueleza kipindi cha mchana baada ya jioni ya mapema kama saa kumi na sita jioni adi karibu saa sita usiku ingawa muda unaweza kutofautiana kidogo kulingana na muktadha wa kila nchi mchana ni sehemu ya siku inayohusiana na mwanga wa jua kazi za kawaida na shughuli za kijamii.

Jicho ni sehemu ya mwili inayotumika kuona na kutambua vitu vilizo karibu na mtu. Ni chombo muhimu cha hisia na mawasiliano. Kwani kupitia macho, mtu huona rangi, mwenendo na mahali ya vitu au hali ya watu.

Lengo ni kitu ambacho mtu anataka kufanikisha au kupata, ndoto au malengo ya maisha, kazi au miradi fulani, ni kitu kinachomsaidia mtu kupanga, hatua na juhudi zake, ili kufanikisha matokeo yanatarajiwa.

Uongozi ni uwezo wa kuongoza, kuongoza watu au kikundi, hutoa mwongozo na kuhakikisha malengo fulani yamefikiwa. Ni kipaji cha kumsaidia mtu au kikundi kupanga kuongoza na kuhamasisha wengine kufanikiwa kazi au miradi.

Bahati njema linatumika kumtakia mtu mafanikio, usalama na matokeo mazuri katika jambo alilolifanya hasaa pale ambapo matokeo hayajajulikana na kuna changamoto zinazohusiana. Heda ya kumtakia matokeo mazuri, usemi wa bahati njema unaonyesha pia hisia za huruma, hamasa na matumaini kwa kila jambo linatendwa sawa na usemi unaotumika sana katika maisha ya kila siku iwe shuleni, kazini au katika shughuli za kijamii.

Takumu ni taarifa zinazokusanywa ambazo zinaweza kuonyeshwa kwa nambari, grafu au jedwali na hutumika kuchambua kuelewa na kutoa maamuzi sahihi kuhusiana na jambo fulani. Zaidi ya hayo, takumu ni muhimu katika maisha ya kila siku biashara elimu na serikali kwani husaidia kupanga kufuatilia maendeleo na kufanya maamuzi ya busara. Takumu inaweza kuwa ya kiasi au ya bora na kutumika kutafuta utafiti uchambuzi wa soko au kuendesha miradi mbalimbali.

Wasilisho ni kitendo cha kuwasilisha au kuonyesha taarifa wazo au matokeo ya utafiti kwa adhira fulani. Mara nyingi kwa kutumia midia kama karatasi, slides za kompyuta, picha au sauti. Wasilisho uwezesha mawasiliano wazi kati ya mwasilishaji na adhira.

Neno shangazi linatumika kumaanisha dada wa baba yako. Kwa maneno mengi ni shangazi ni dada wa mzazi wako wa kiume. Kwa utamaduni waki Afrika na kisawili kwa ujumla, shangazi ana nafasi muhimu sana katika familia. Yeye huchukuliwa kama mzazi wa karibu, karibu sawa na mama. Mara nyingi shangazi ushiriki katika malezi ya watoto, kutoa ushauri kufundisha maadili na kusaidia katika maswala ya kifamilia. Katika jamii nyingi, mtoto anaweza kukimbilia shangazi kwa ushauri au msaada pale anaposhindwa kumwambia mzazi wake moja kwa moja.

Mafunzo ni mchakato wa kupa mtu maarifa ujuzi, sari na mwelekeo watabea ili yaweza kufanya kazi au kutekeleza majukumu fulani kwa ufanisi. Mafunzo yanaweza kutolewa kwa njia mbanuali kama vile darasani, vitendo, seminia, washa au kupitia uzoefu wa maisha ya kila siku. Lengo kuu ya mafunzo ni kumjenga mtu kielimu, kitaaluma, kimaadili ili awe na uwezo wa kukabiliana na changomoto zinazomkabili katika jamii.

Neno ndugu lina maana ya mtu ambaye anauhusiano wa karibu na mtu mwingine ama kwa damu, ndoa au mahusiano ya kijamii. Kwa kawaida ndugu hutumika kumaanisha watu wanaotokana na wazazi wale wale, yaani kaka au dada. Hata hivyo maana ya neno hili inapana zaidi ya uhusiano wa damu pekee.

Neno nenda ni kitenzi katika lugha ya kiswahili kinacho maanisha kuondoka au kuelekea mahali fulani hutumika kuelekeza au kumwambia mtu afanye kitendo cha kusongea kutoka aliopo kuenda sehemu nyingine mara nyingi eneo hili hutumika kama amri.

Neno ushindani ni kielezo kinachoeleza hali au kitendo cha watu wawili au zaidi kushindana ili kufanikisha au kupata kitu fulani. Ushindani unaweza kutokea katika nyanja mbalimbali za maisha kama vile michezo, masomo, biashara au hata kazi za kila siku.

Neno kinywa ni sehemu ya mwili wa binadamu au wanyama inayofanya kazi ya kula, kunywa, kuzungumza na kupumua hewa. Kinywa ni sehemu muhimu sana ya mwili kwa sababu kinauhusiano mkubwa na chakula, afya na mawasiliano.

Eno kahawali na mana ya kinyoje kilichotakemza kutokana na mbegu zilizopiko za mimea wa kahawa. Kahawa ni moja wapo ya vinyoje vili vyopendo sana duniani na uchangia sana maisha ya kijami, kiuchumi na kitamaduni katika semu nyingi ya saa katika inchi zilizolimo kahawa.

Neno kamwe ni kitenzi kinachoashilia kamwe la maana ya sio kabisa au atuezi katika kisawili na utumika kuonyesha kutojali kutootokea au ukosefu wa kitu mara nyingi utumika katika sentezi za kanuni au za mazungumzo ili kusisitiza kutojali au kutotokea kwa jambo fulani.

Neno samaki lina maana ya mnyama wa majini au mito ambao ana miguu wa kupumua hewa ndani ya maji kupitia mabega yake na hupatikana katika mito maziwa na bahari samaki ni rasilimali muhimu sana kwa binadamu na mazingira kwani ni chanzo cha chakula biashara na usawa wa mazingira.

Neno mkono lina maana ya sehemu ya juu ya mwili wa binadamu au wanyama inayotokana na bega kufikia kidole cha mkono na hufanya kazi nyingi muhimu katika maisha ya kila siku. Mkono ni sehemu muhimu sana kwa sababu huhusiana na kushika, kushugulikia, kujisalimisha na kuwasiliana.

Neno jua kali ni methali au msemo wa kiswahili inaotumika kueleza hali ya jua lenye nguvu sana na moto mkali ambalo linaweza kusababisha joto kubwa kiu na hatari kwa afya binadamu na wanyama katika maana ya moja kwa moja jua kali linausiana na hali ya hewa ambapo jua linapiga na kwa nguvu mara nyingi likiwa mchana au wakati wa kiangazi.

Msemo au maneno ya kiswahili baridi kidogo hutumika kueleza hali ya hewa au joto ambalo si baridi sana lakini linatoa faraja au kupunguza joto yani sika hali kabisa. Hali hii mara nyingi inahusiana na mvua kidogo upepo mtulivu au joto la wastani likiathiri mwili wa binadamu au wanyama.

Neno meza lina maana ya samani au kifaa cha nyumbani kinacho tumika kuweka vitu kula chakula au kufanya kazi ambacho kwa kawaida si kina sakafu iliyo imara na miguu inayounga mkono. Meza ni sehemu muhimu katika maisha ya kila siku kwani huchangia utaratibu mpangilio na urahisi wa kufanya shughuli mbalimbali nyumbani shuleni ofisini au katika maeneo ya uma.

Neno karibu ni kielezo kinachotumika katika kiswahili kueleza ukaribu wanafasi uhusiano na muda kati ya vitu au watu, linaweza kutumika katika mkutadha wa mahali wakati au kijamii na mara nyingine linaonyesha ukaribu wa hisia na mshikamano.

Neno jumapili ni jina la siku ya saba katika wiki wa mjibu wa kalenda ya kiswahili na mara nyingi linahusishwa na kupumzika ibada na shughuli za kifamilia. Jumapili uakilisha siku ya mwisho ya wiki kwa wengi ingawa katika baadhi ya tamaduni huesabiwa kama siku ya kwanza ya wiki.

Nenonyiwa kinachomaanisha kuchukua kinywaji au kunywa maji, chai, soda au kinywaji kingine chochote. Ka maneno mengi linatumiwa wakati mtu anapokea kinywaji kwenye kinywa chake ili kumaliza kiu au kufraia kinywaji.

Jioni ni sehemu ya siku baada ya mchana na kabla ya usiku. Ni wakati ambapo mwanga wa jua unapungua na mara nyingi watu huanza kupumzika au kumaliza shughuli za mchana. Kihisabati au kwa kawaida, jioni huanzia ka takriban saa kumi au saa tano usiku. Adi mwanzoni mwa usiku. Ingawa muda unaweza kutafutiana kulingana na eneo na msimu.

Neno sita katika kiswahili linamaanisha namba sita, yaani namba inayofuata tano na kabla ya saba. Linatumika kuhesabu vitu, watu au wanyama na linaonyesha idadi kamili ya vitu au watu fulani. Kwa mfano, mtu anaweza kusema nina watoto sita, akimaanisha kuwa kuna watoto sita. Aidha sita hutumika pia kuashiria muda au saa ya sita. Iwe asubuhi au jioni kama vile tumeonana saa sita mchana au ningependa kuamka saa sita asubuhi. Kwa hivyo, maana ya sita inategemea muktadha wa sentensi lakini kwa kawaida inahusiana na namba au muda wa saa sita.